Ndoto yangu kubwa ni kujifunza kukua na kuwa na mchango chanya katika maisha ya wengine Ningependa kutumia maarifa na ujuzi wangu kusaidia watu kutatua changamoto zao kufikia malengo yao na kuboresha maisha yao ya kila siku Ndoto hii itanipa motisha kuendelea, kujiboresha, kusikiliza wengine na kufanya kazi kwa bidii.

Timu ya mpira wa miguuni ninyoipenda ni Manchester United Nimeanza kuipenda timu hii tangu utotoni kwa sababu ya historia yake na mtindo wa kucheza Nakumbuka sana mchezo wao wa kushangaza wa finale ya UEFA Champions League mwaka wa 1999 uliokua wa kusisimua hadi dakika za mwisho Mchezaji ninayempenda zaidi ni Bruno Fernandez kwa sababu ya uongozi na ubunifu wake uwanjani.